Ndio nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana kuna wimbo Mwanga Na furaha ya pamoja na watu wengine hali hiyo hunifanya nijiskie huru furaha na karibu na wengine na ni kumbukumbu zuri ambayo huwezi kusahau haraka.